Mimi napendelea kahawa. Inanipa nguvu na umakini hasa asubuhi au wakati nahitaji kuzingatia jambo la muhimu haruhu yake tu hunibadilishia hali ya moyo na kikombe cha kahawa hunipa mawazo mazuri za siku hata hivyo chai nayo naithamini hasa jioni au wakati wa kukumzika. Lakini kama ni chagiwe moja bila kusita, kahawa ndio chaguo langu kuu.

Ninapenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi, hasa ninapopata muda wa kupumzika kutoka kwenye ratiba ya kazi. Siendi mara kwa mara sana, lakini ninapopata nafasi huifanya iwe tukio maalum. Huwa napenda kuchagua filamu niliyokuwa nikiisubiri au ile iliyo na maudhui mazito kama drama, action yenye ujumbe au filamu za kusisimua kisaikolojia. Mara nyingi hupendelea kuenda sinema jioni au wikendi wakati mazingira yako tulivu na akili iko tayari kufurahia hadithi bila mawazo ya kazi. Naipenda sinema kwa sababu inaniondoa kwenye kelele za kawaida za maisha, giza la ukumbi, sauti kubwa na picha safi hunifanya nijisikie kama niko ndani ya filamu yenyewe. Pia, siendi peke yangu kila wakati. Wakati mwingine huenda na rafiki au mwanafamilia. Jambo, linanonifanya uzoefu uwe wa kijamii zaidi. Baada ya filamu mara nyingi hupenda kuzungumzia kilichotokea. Ujumbe wake na wahusika hivyo, hunifanya nione filamu si burudani tu, bali pia ni njia ya kufikiria na kujifunza.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayo jumuhisha uongozi, usimamizi wa watu na mafunzo ya kiufundi yanayohusiana na majukumu yangu ya kila siku. Kwa mfano, mafunzo ya namna ya kushugulikia kesi, changamoto, utaratibu, au upelelezi na mbinu ya za kuthibiti mazingira ya kazi yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuepuka makosa na kuongeza ufanisi. Pia, mafunzo ya ushirikiano na mawasiliano yamenisaidia sana. Kupitia hayo, nimejifunza jinsi ya kushughulikia na watu wenye mitazamo tofauti, kutoka maelekezo kwa uwazi na kusikiliza mawazo ya wengine bila kupoteza kiongozi ndani yangu. Hii imesaidia sana kwenye kazi hatimu na kwenye uhusiano na wanainchi. Zaidi ya yote, mafunzo ya uthibiti wa msongo wa mawazo na usalama wa kibinafsi yamenisaidia kudumisha afya ya akili na mwili katika mazingira yenye changamoto. Kila mara, ninapopafanya kazi, ninatumia mbinu nilizojifunza kwenye mafunzo haya. Jambo, linaloongeza ufanisi na kuimarisha nidhamu binafsi. Kwa ujumla, mafunzo yote haya yamenifundisha kuwa mtaalam, kiongozi na mtu anayejua kujitambua. Jambo ambalo linaonekana wazi kwenye utendaji kazi wangu, kazini, na kwenye maisha yangu ya kila siku.